Njia ninao tumia kupumzika ni kutenga muda wa utulivu baada ya shughuli za siku mara nyingi mi husikiliza muziki laini na kusoma ili kutuliza mawazo na kupunguza msongo wa akili pia napenda kupumzika kwa kutembea kidogo nje au kufanya mazoezi mapesi njia hizi hunisaidia kurejesha nguvu, hupata amani ya moyo na kujiandaa vizuri kwa siku inayofuata ili niwe mkamilifu zaidi kamili.

Naam nimewai kufuga mnyama kidogo nyumbani kule, nilifuga kuku kwa muda na ilikuwa uzoefu mzuri kwani ilinifundisha uwajibikaji wa kila siku kama kuweka usalama, kuwalisha na kuhakikisha wanakuwa na afya mzuri pia kufuga mnyama kunanifundisha uvumilivu na upendo kwa viumbe wengine ili nifanya nijisikie furaha kuona wanyama wakikua na kuimarika na kuniacha kumbukumbu nzuri za utotoni.

Napenda sana kusoma vitabu vya hadithi za ajabu na maisha halisi vitabu vya ajabu hunichochea kufikiria kwa ubunifu kunipeleka kwenye ulimwengu wa mawazo na mashujaa vitabu hivi hunifundisha mafunzo ya maisha kwabnjia ya kipekee pia napenda vitabu vya maisha halisi au elimu ambavyo hunifundisha ujuzi mpya, maadili na mbinu za kukabilia na changamoto za kila siku kusoma vitabu hivi hunifurahisha na kunipanulia ufahamu wangu.

Ndio, ninafahamu majirani zangu kwa sababu tunaishi karibu na kila mmoja, na mara kwa mara sisi husaidiana na kuzungumza kwa heshima, kujua majirani hufanya mazingira ya makazi kuwa salama na yenye mshikamano, pia kufahamu majirani kunanisaidia kushirikiana katika shughuli za kijamii kama sherehe kusaidiana pale mtu anapohitaji, au kushirikiana katika matatizo ya mtaa hii huunda uhusiano mzuri na jamii yenye amani duniani.

Naam ndiyo napenda sana maua kwa sababu ni mazuri na huleta furaha pamoja na utulivu wa moyo. Kuyaona maua unifanya nijisikie karibu na mazingira na kunipa hisia ya amani pia napenda maua kwa sababu yana harufu nzuri na upamba mazingira kuongeza uzuri wa nyumbani au sehemu yoyote na kunifanya nitabasamu kila ninapoyaona.

Mara nyingi mi hufanya jitahidi kunywa angalao gilasi nane ama kumi za maji kwa siku ambao ni takriban lita mbili hii husaidia mwili kuwa na unyevu, unaofaa, kuboresha afya ya ngozi na kuhakikisha mwili unendelea kufanya kazi vizuri pia mimi hujaribu kunywa maji kwa sehemu ndogo ndogo kila wakati badala ya kukunywa kwa wingi mara moja kwa njia hii, ninahakikisha mwili unapata maji kutosha kila wakati na nishati inabaki juu vizuri.

Ndiyo, napenda sana kuogelea kwa sababu hunisaidia kupumzika na kuburudika kuogelea hunifanya nijisikie huru, kupunguza msongo wa mawazo na hata hunipa furaha hasa nikiwa majini pia, kuogelea ni zoezi nzuri kwa afya na mwili, hunisaidia kuimarisha misuli, kuongeza pumzi na kuboresha afya kwa ujumla ndiyo maana, napenda sana kuogelea maishani mwangu.

Naam, napenda sana kukimbia kwa sababu hunisaidia kuimarisha afya ya mwili na akili kukimbia hunipa nafasi ya kupumua hewa vizuri kuongeza nguvu na kupunguza msongomano wa mawazo pia, kukimbia hunifanya nijisikie huru na mwenye nidhamu kila ninapokimbia nahisi nikiwa na motisha zaidi na tayari kukabilia na majukumu ya siku.